Mimi nataka kufuga mnyama aina ya mbuzi. Kwanza ni mnyama ambaye ana urefu wa kimo na pia ana miguu minne, anatoa maziwa na anazaa sana. Tabia zake ni mnyama ambaye anakimbiakimbia mda wote amechangamka hajawai kutulia. Na kitu ambacho ananifanya cha kuchekesha ni kwamba anakimbia, akiwa na maringo. Na ninapenda kumfuga mnyama huyo kwa sababu anazaa kwa wingi na pia anatoa faida na ni raisi katika ki shughuli zangu za kufuga.

Ushauri ambao naweza nikampa mtu anayeanza kazi. Kwanza kufahamu kazi anayoenda kuifanya. Pili, kuipenda kazi anayoenda kuifanya. Tatu, ni kujitoa kwamoyo wote hata katika hali ngumu au katika mazingira ambayo hayaridhishi katika kazi. Ili kuweza kupata weledi na jina nzuri na kuweza kuongeza mshahara wake wakati baada ya wakati.

Napenda sana somo la biolojia kwa sababu ni somo ambalo linahusisha mwili wangu na mwili wa kiumbe chochote kilicho hai. Kwa hiyo somo hilo linafanya urahisi kufahamu pale ninapo patwa na maradhi na pale ambapo napo kuwa na afya ilio thabiti na yenye nguvu.

Mimi sina timu yoyote ya kirokbi ya kimarekani kwa sababu si shabiki wa mchezo wa kirokbi Kwa sababu rokbi wa inchi ambazo imeishi hazina kipaumbele sana na zina watu wachache sana wanaofuatilia na kuucheza mchezo huo.

Ningependa kutembelea bagamoyo kwa sababu kuna nikumbusha matukio mbalimbali ya liofanywa na wakoloni, pia kuna nikumbusha mafundisho ya wazee wa zamani na namna walivotawala jamii zao na serikali zao mbalimbali.

Wakati wa jua kali, napenda kupumzika hasa kivulini na sehemu yenye upepo mwingi. Kwa sababu, unapofanya kazi wakati wa jua kali. Kwanza, unadhoofisha mwili wako na unaweka hatarini kwenye maradhi. Pili, unachoka mapema kulikoni kufanya kazi kwa wele.

Mara nyingi napenda kuenda madukani siku za wikendi hasa jumamosi na jumapili. Kwa sababu ni siku ambazo bidhaa nyingi hupatikana kwa bei rahisi sokoni. Pia ni siku ya mapumziko kwangu. Kwa iyo natumia mara nyingi mda kufanya manunuzi kwa ajili ya vitu vyangu vya matumizi ya kila siku.

Ndiyo ningependa kurudi ujanani kwa sababu katika ujana wangu nimefanya biashara nyingi na biashara nyingi zimenipa faida na pia nimejifunza vitu vingi hasaa kuishi na watu vizuri, kuwa mnyenyekevu, jinsi ya kutafuta hela ili kuweza kufanikiwa.

Napenda zaidi nyama ya nguruwe kwa sababu ni nyama tamu sana, ina mafuta mengi na pia inalika kwa asilimia kubwa ya sisi watanzania na hata watu wa nyumbani. Pia napenda nyama ya mbuzi wakati ikiwa imechomwa. Inakuwa na unyevuunyevu na ni laini sana. Hiyo yanipatia proteini nyingi mwilini.

Naeka malengo yangu ya kila mwezi kwa njia mbili na gawanya malengo makubwa na malengo madogo. Malengo na makubwa ni yale malengo ambayo na yataka kuyafanya ndani ya mwezi huo na malengo madogo ni yale malengo ambayo na yafanya siku baada ya siku. Na kuweka huko malengo kuna nisaidia mimi kuweza kufanya kazi zangu vizuri na kwa weledi.

Ndiyo napenda sana kusikiliza redio kwa sababu inanibembeleza wakati ninapo kuwa nataka kulala na pia ninyenzo ya mimi kupata tarifa mpalimbali ambazo kwa njia ya simu mara nyingine zinakuwa mgum sana kupatikana na pia napenda sana majibizano na maoni ya natolewa na watu wakio kwenye redie.

Hasa natazama video, Instagram na YouTube kwa sababu video zao huwa ni fupi na zinamaelezo. Na video hizo pia ni zinaonyesha katika ubora wa hali ya juu. Kiasikuamba napato urahisi katika kuzitazama na kuzifathi katika simu yangu ya mkono.

Mimi mara nyingi natumia data ya simu kwa sababu bado sijapata pesa ya kuweza kununua wifi na wifi huwa ni gharama lakini nina mpango huo kwa sababu zinahifadhi sana hela zina matumizi au gharama ndogo kuliko utumizi wa data unatumia pesa nyingi na zinaisha ndani ya muda mfu.

Napenda sana somo la biolojia na hisabati. Somo la biolojia nalipenda kwa sababu linafundisha juu ya mienendo ya mwili wangu. Kwa hiyo, litanisaidia wakati nakuwa na afya nzuri na wakati nikuwa na afya dhoofu. Napenda somo la hisabati kwa sababu hesabu zinatumika karibu kila sehemu katika biaashara.

Mwezi wa kumi na mbili ndiyo mwezi unapendwa zaidi kwa sababu ni mwezi wenye sherehe nyingi hasa sheree ya krisimasi na sheree ya mwaka mpya. Na pia ni mwezi ambao kuna likizo kwa hie familia nyingi hukutana na kujuliana hali na kutiana moyo kwa ajili ya mwaka ujao.

Mimi nanyolewa nywele zangu mara mbili kwa mwezi. Kwa sababu mara nyingi, sipendi kuwa na nywele nyingi. Nikiwa nazo huwa zinaniwasha na kuwa na mba nyingi, ambazo zinaeza zikasababisha fungus kwenye ngozi ya kichwa changu. Na pia nanyoa kwa sababu ya kuonekana msafi na kuwa na mvutio mzuri.

Marafiki wapya mara nyingi na wapata wakati kwenye mizunguko yangu ya shuguli zangu, kwenye kumbi za starehe au kwenye vikao na mikutano mbali mbali. Na marafiki wapya ambao nina wapata ni wale ambao watanifanya mimi niweze kuendelea na kuweza kusonga kimaendeleo zaidi katika maisha yangu.

Mara nyingi napenda kuwasiliana kwa njia ya simu na kwa njia ya ana kwa ana. Kwa njia ya simu kwa wale watu ambao tuko mbali sana. Lakini kwanjia ya ana kwa ana ni kwa wale watu ambao tuko karibu. Njia hii inatufanya sisi tuweze kuwa huru katika kuelezeana shida, raha na changamoto ambazo tunazipitia.

Wakati wa wasiwasi huwa kwanza na tuliza ghasia na tuliza wasiwasi kwanza nafikiria nini chanzo cha wasiwasi namna gani nitaweza kuitatua wasiwasi huo ili usiweze kutokea mara nyingine tena na pia ni wakati gani ambapo nakuwa na wasiwasi.

Tukio muHimu zaidi kwenye maisha yangu ni siku ambapo nimezaliwa. Ni siku ambapo wazazi wangu walikua nafuraa na ni siku ambako nimeanza maisha mapia na ulimuwengu mpia. Na tukio muhimu lingine ni tukio ambapo nimemaliza masomo yangu ya chuo. Ni wakati ambapo nimeasha maisha utegemezi nimeanza kujitaftia mwenye.

Mimi mara nyingi napenda sana kuongea. Kwa sababu kuongea ni kurahisi, akuchukui muda, na taarifa inamfikia muhusika kwa haraka zaidi. Asilimia kubwa ya watu hawapendi kusoma, ndiyo maana kuandika kwangu sikupendi kwa sababu ujumbe ninaotaka kuufikisha unachukua muda mrefu kufika.

Mimi na kaa maeneo au mkua wa muanza na ninaishi kwenye nyumba yenye chumba na sebule na choo ndani. Mazingira ya hapa ni mazingira tulivu ambapo hakuna watu wengi sana. Nilihamia hapa mwezi wa kumi na mbili mwishoni na ninapenda sana kwa sababu ya utulivu na hakuna gasia nyingi. Usalama upo na kuna hewa nzuri sana.

Wikiyangu ya kazi mara nyingi naipanga siku ya jumapili na siku ya jumatatu ndipo nayanza. Wiki yangu naipanga kwa kujua mahali m nitakapo kuenda katika wiki hiyo, siku ambazo nitatumia kupumzika na nikiasi gani nalenga kukitumia na kukitunza baada ya wiki kuhisha au pia na kiasi ambacho nitakipa.

Mara nyingi wakati wa baridi huwa kwanza kabisa na ingia andani mapema, ninaweka mazingira ya kupata joto. Pili, wakati wa baridi mara nyingi ni wakati wangu wa kufanya mazoezi kwa sababu nakua situmi nguvu nyingi sana na uchovu unakuwa ni uchovu wa saizi ya kati.

Mimi kwa upande wangu napenda mbwa Kwa sababu mbwa ni rahisi kumfuga na pia ni mlinzi wa nyumba Paka kitu kinacho ni kuwaza ni kwamba anasababisha maradhi kama ya pumu ambayo yanaweza yakakusaidia ukapata shida sana wakati unau.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni kitabu cha kilio chetu. Na kitabu hiko nakipenda kwa sababu kina mafunzo mengi. Hasa mafunzo ya kujiepusha na mapenzi au ngono zembe ambazo zinaeza zikapelekea ukapata marathi. Na pia hiyo ni hadithi. Na mhusika mkubwa namkumbuka ni takadini. Na aliyenishauri kuhusu hichi kitabu ni mwalimu wangu wa kiswaili. Na pia ningependa kusoma vitabu vingine vya mwandishi huyu.

Hapana sijawahi kusafiri kwa ndege kwa sababu hali yangu ya uchumi sio nzuri na bado najitafuta natafuta pesa. Lakini natamani sana kuja kusafiri kwa sababu ni usafiri mzuri na wa haraka na huduma zake ni zinafuraisha na ni salama zaidi.

Napenda sana kusoma vitabu vya hadithi kwa sababu huwa vinaelezea matukio au mafundisho ya zamani ya wazee wetu. Pia kuna wakati vina sisimua, kuchekesha, kufundisha, kufurahisha na kutoa mafunzo ambayo ya natufanya tuishi katika misingi iliyo bora na ya kupendeza.

Mara nyingi najikinga na jua kali kwa kuvaa kofia wakati natembea au wakati nipo kazini katika mazingira ya jua. Na wakati mwingine ninapokuwa sina nafasi kabisa au nimesahau kufia huwa natafuta sehemu yenye kivuli au kuweza kununua mwavuli ili nijiepushe na maradhi ya badae yanaosababishwa na jua kali.

Kumbu kumbu ya kutisha ambao ni nao ni kipindi ambapo tulivamiwa na majambazi. Ambapo waliharibu sana nyumba yetu na kujeruhi watu na pia walifyatua risasi nyingi. Ambapo zimetia hofu na mashaka mpaka sasa kwenye maisha yangu na kuwa sina imani tena na watu.

Mradi mpya wakazi nauanza kwanza kwa kufahamu aina ya mradi ninaofanya, mtaji unaoitajika kwenye mradi, eneo ambapo mradi nitaufanya na ni mradi ambao nitaufanya kwa wakati au muda ambapo nitatumia katika kufanya mradi uo. Viti hivyo ni kivifatilia vita nisaidia mimi kuweza kufanya mradi uo kwa wepesi na kwa uraisi kwa mafanikio makuu.

Ukitokewa na tatizo kazini na lishambulia kwanza kwa kuulifahamu tatizo hilo, kufahamu chanzo cha tatizo, kisababishi cha tatizo na kulisuluhisha na kutafuta njia ya kuweza kuzia tatizo lisi jitokeze tena na tena.

Mafanikio ya timu huwa nasherekea pale ambapo kama timu kuna umoja kati wetu na pia tumeweza kutimiza malengo tuliyoyaekeana sisi kwa sisi na tunaweza kurekebishana au kuendelea kuongelea malengo ya kesho kwa ajiri ya mafanikio yetu.

Toto yangu kubwa ni kuwa mfanyabiashara mkubwa sana wa kimataifa na nataka mafanikio nitakayoyapata sio kwa ajili yangu yawe kwa ajili ya jamii nzima, niguse maisha ya watu wasiojiweza niweze kufanikisha watu hawa waweze kutoka kwenye hali zao ngumu na kuweza kujitegemea wao bina.

Michakato ya kazi na iboresha kwanza kwa kufanya kazi kwa ueledi na umakini. Pili, kuweka timu nzuri ambayo itakayoweza kunisaidia kuifanya kazi hiyo. Tatu, kubaini majukumu ya kila mmoja katika timu au katika kazi nne kufanya kazi kwa usahihi.

Utaratibu wangu wa jioni uko hivi. Mara nyingi mchana huwa ukikaribia kuisha kwanza huwa nafanya kazi ya kilimo au kumwagilia bustani na mboga mboga zangu. Pili, pia mara nyingi ninapumzika mida ya kwanzia saa mbili usiku jioni na pia sherehe za jioni mara nyingi sipendi kuzifanya kwa sababu zinakua ni za wakati ambao ni hatarishi Nne, pia huwa kabla sijalala nasali kwanza naoga na kufanya mazoezi kidogo na huwa nina furaha sana wakati wa jioni kwa sababu huwa mara nyingi nakuwepo na familia yangu.

Maranyingi muda wangu wa bure nautumia kusoma vitabu, kufanya biashara za mtandaoni, kuongeza maarifa mapya, kupiga story kucheza na watoto wangu na familia yangu na kusimamia miradi yangu mengine ya biashara au na kazi nje ya kazi ninaoifanya wakati wa jibu.

Mara nyingi jioni napenda kula chakula chepesi hasaa ni wali na maharage au wali na mboga za majani na pia wakati mwingine na kunywa maziwa tu na pumzika kwa sababu ni chakula ambacho siwezi kikadi hakiwezi kunichosha sana na ni kwa sababu ni wakati naenda kupum.

Ndiyo, napenda sana mvua kwa sababu mvua huleta mazingira ya baridi ambayo mimi nayapenda, upunguza joto, mvua huleta unyevu unyevu, huleta ukijani wa majani, ufanya mazao na mboga mboga ziote vizuri ambapo huleta faida katika jamii kiujumi.

Ndiyo mara nyingi huwa nanunua vitu kwa kutumia simu mtandaoni, wakati mwingine kwa kutumia whatsapp, instagram au mitandao kama hii. Ambapo na vinapatikana kwa urahisi na hata kama bidhaa iko mbali na kuwa na uwezo wa kuifuatilia na kuijua ilipo na kuweza kuirejesha.

Mara nyingi wakati wa furaha najifurahisha kwa kupiga story, kwa kuongea na watu, kwa kunywa vinywaji na kucheza muziki. Na wakati wa furaha huwa napenda kujifurahisha hasa kwa kubadilishana mawazo ya kibiashara, ya kimaisha na watu tofauti tofauti na kuenda kutembea katika kumbi za sta.

Ndiyo, napenda sana kula samaki kwa sababu samaki ana protini nyingi ambapo zinasaidia katika kujenga mwili na kuimarisha afya bora. Na pia samaki huwa ni tam sana na zinanisaidia kukua haraka na kuniepusha na maradhi mingi.

Huwa mara nyingi nawakaribisha wafanyikazi wapya, kwanza kwa kuwapa elimu ya kwanza kabla ya kazi, pili kwa kuwafanyia, sherehe na mafunzo mbali mbali, tatu kuwapa madarasa ambayo yatawafanya wakae wafanyikazi kwa ubora na waledi wa hali ya.